Mimi hufanya vitu vingi sana baada ya siku ndefu kazini. Mimi hupumzika kwa njia ya mingi. Kitu cha kwanza napofika nyumbani, Mimi huoga ili mwili wangu uweze kuonyesha kuwa uko freshi. Kitu cha pili, Mimi hupika chakula changu vizuri na kula. Kitu cha tatu, Mimi utazama runinga na kukaa pale kitini kwa ajili ya kupumzika.

Mchezo wa olimpiki ambao naupenda ni mchezo wa soka. Naupenda mchezo huu kwa sababu wachezaji mbalimbali huonyesha ugwiji wao katika mchezo huu. Mchezo wa olimpiki ambao nilifurahia kutazama ni kati ya Asenali na Manchester. Mchezaji ambaye ninampenda ni Cristiano Ronaldo. Mimi huhisi vizuri wakati wa michezo ya olimpiki.

Aina keki ambayo naipenda ni keki ya chokoleti. Naipenda keki hii kwa sababu ni tamu sana. Vile vile keki hii hunisaidia sana kujisikia vizuri mwilini. Mara kwa mara mimi hufuraia sana. Vile vile keki hii ya chokoleti nafikiria ina bei nzuri ambayo inaweza nunulika na kila mtu.

Mchezo wa rugby ambao naweza kushiriki nafikiria ni Kenya. Naweza kusema naipenda timu hii kati ya Kenya mara nyingi ikicheza na Afrika kusini. Nakumbuka mchezo mkuu ambao niliutazama ulikuwa kati ya Kenya na Afrika kusini. Mchezaji wa rugby ambaye nampenda zaidi anaitwa Collins Injera kutoka Kenya. Mimi hufurahia sana wakati timu yangu ya Kenya inapocheza.

Mimi huenda hospitali marachache sana kwa mwaka. Inamaana kuwa mimi nakula vyakula ambavyo vinafaa mwili wangu vina nipa vitamini, sihanzuri na vile vile afyanzuri. Naamini kuwa mtu akila vizuri ataweza kukinga mwili wake kutokana na maradhi mbali mbali.

Napenda sana kuenda pwani. Mambo mengi, mimi huyafanya wakati wa likizo nikienda kule pwani. Kitu cha kwanza, mimi napenda kukaa kando ya bahari ilikuweza kuponga hewa safi, kucheza na mchanga na vile vile kuogelea. Kile kitu kingine ambacho napenda kufanya pwani ni kukula vyakula vya aina tofauti tofauti hasa samaki.

Mimi hula vitu vingi asubuhi. Kitu cha kwanza baada ya kuamka ambacho nakinywa ni maji yenye vuguvugu naamini kuwa maji haya yanaufanya mwili wangu kuamka vizuri. Baada ya saa moja, mimi hutayarisha chakula changu cha asubuhi. Kwa mfano, mimi hutayarisha mayai kwa avocado na chai ambayo haina sukari.

Mahali ambapo nilizaliwa ni mjimdogo sana. Mji huu unaitwaa kapsabet. Kuna vitu ambao vinavutia katika mji huu. Kwa mfano njia ni safi, vile vile, mijengo yenyewe ni sawa kabisa. Mambo mazuri ya utotoni ambayo ninaweza kukumbuka. Ni wakati baba angu alikuwa ana nipeleka mara kwa mara kwenye mikawa mikubwa mikubwa ilikuweza kuburudika. Kile kitu ambacho kinafanya mjii huu kuwa maalum ni ile hali watu wanakaa vizuri kwa kufanya kazi na kushirikiana. Ningependa kurudi mahali hapa wakati walikizo.

Jukumu ambalo napenda kazini ni la kuelekeza wenzangu Tangu niwe mtoto nimekua kiongozi pale kanisani nimekua kiongozi pale shuleni na vile vile bado mimi ni kiongozi kwa hivyo napenda sana kuelekeza wenzangu Kwa sababu naamini kuwa ninatajriba ya kuelekeza watu kwannjia ambayo inafaa.

Kumbu kumbu ambayo ni nayo ya shuleni ni siku ambayo tulicheza na wenzangu na vile vile kulikuwa na michezo shule yetu nilikuwa nimefurahia sana siku hii kwani wazazi wangu walinipa hela za kununua vitu tofauti tofauti wakati wa michezo kando na hayo niliweza kushiriki michezo na nikaibuka mshindi.

Mfumo wa simu ambao naupenda zaidi ni mfumo wa Mpesa na vile vile mfumo wa mawasiliano ya teknolojia. Naamini kuwa mfumo wa Mpesa umenisaidia sana katika shuguli zangu za kila siku. Kwa mfano ninapotuma pesa, ninapopokea pesa na vile vile ninapo nunua bidhaa. Mimi utumia mfumo wa Mpesa ili kuweza kuzilipia.

Kazi ambayo mimi napenda kushiriki ni kazi yenyewe na niliweza kuchagua kazi hii baada ya kuitimu katika chuo kikuu kama mwalimu kile kitu ambacho nakipenda zaidi kuhusu kazi yangu ni ile hali ya kutagusana pale kazini kila siku na wenzangu ama vile vile hata watoto Changamoto ambayo tunapata naeza sema kuwa ni ule mfumo wa elimu ambao upo Kwa hivyo naamini kuwa mfumo wenyewe ukieza tengenezwa vizuri kila kitu kitabadilika.

Mara nyingi mimi hulipa vitu vyangu kupitia kwa simu Naamini kuwa simu ni moja wapo ya njia ambazo zinamwezesha mwanadamu kuweza kufanya hiki na kile vile vile naamini simu inarahisisha mawasiliano sana na hata kuweza kununua bidhaa ambazo naziona pale kwenye simu.